Mwezi wa mwaka yenye napenda zaidi ni mwezi wa Desemba. Kwa sababu Desemba kunakuanga na sherehe tofauti tofauti. Kuna siku ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kama venye sisi wakristo tunaamini. Sasa ndio maana napenda Desemba. Na pia Desemba kwa nchi yenye niko. Kuna tarehe yenye ni ya sherehe ya kupumzika. Sasa ninapenda Desemba. Kwa sababu Desemba iko na sherehe mingi. Halafu pia kwa hizo sherehe unapatananga na familia, unapatana na familia mnaweza kuongea vitu zenye mmeshinda mkifanya mwaka mzima. Pia napenda Desemba kwa sababu ni mwezi ya mwisho. Kumaanisha inajumuisha kila kitu yenye umekuwa ukifanya hiyo mwaka na ile kitu yenye umeweza kufanya mzuri, iliyo jambo mzuri ama jambo mbaya na hatua yenye umeweza kuchukua kwa maisha. Sasa mwezi wa Desemba ni mzuri kwa sababu unaweza kaa chini na uangalie nyuma, uangalie jinsi umekuja hiyo mwaka mzima, umekuwaje, na umeishi vipi na watu. Halafu pia Desemba ni mwezi, kuna upendo sana katikati ya watu, watu wanapendana sana juu ya Desemba, juu ya hiyo sherehe. Halafu pia Desemba ni kifunguo kwa mwaka mpya. Kwa hivyo mkiwa Desemba mnakuwanga mnatarajia mwaka mpya Halafu pia napenda Desemba kwa sababu Desemba inakuwanga mzuri wakati wa biashara kwa sababu watu wengi wako na pesa, watu wanakuwanga wamewekelea pesa Watakuja kufanyia kitu fulani ama jambo fulani Sasa huo wakati ukifika wa kufanya hiyo jambo, ndio sasa mimi natokelezea, mimi na vitu zenye nauza, bidhaa zangu. Kama tuseme inaeza kuwa ni mpira ya watoto kwa sababu watoto wamefunga shule, Desemba. Ama inaeza kuwa pia ni kitu tu yoyote ya watoto. Juu sana sana watoto ndio wanakuwanga nyumbani. Pia napenda Desemba kwa sababu Desemba ni mwezi yenye, kulingana na mimi ni mwezi yenye ilikuwa karibu na mwezi yenye nilizaliwa. Kwa hivyo Desemba ni mzuri kwa sababu, ni hizo sababu zote. Na ndio maana naipenda na nampenda mwezi wa Desemba sana na mwaka mzima nikiwa mwaka mzima siezangi ngoja. Hadi Desemba ifike. Kila saa tunakuwanga na wazo Desemba itafika lini, Desembe itafika lini? Niende nikaonane na familia, ama nikajivinjari. Kwa hivyo, mwezi napenda ni mwezi wa Desemba.